Kwa kawaida kulea nywele hufanywa mara moja ama mara mbili kwa wiki, inategemea sana aina ya nywele. Kwa mfano nywele kuvua au za asili, mara moja kwa wiki ili zisikauke sana. Zile zenye mafuta mara mbili kwa wiki au hata zaidi kidogo nywele zilizotiwa dawa au rangi kwa angalau mara moja kwa wiki na bidhaa laini. Kulea kila siku, si lazima kila siku kuosha lakini kupaka mafuta mepesi au kunyunyizia maji ni sawa muhimu zaidi ni kusikiliza nywele zangu nikionekana kavu zinaniita juu upendo na zaidi.

Kwa kweli nawapenda wote lakini kwa sababu tofauti. Napenda mbwa kwa sababu wana upendo wa wasiwasi, uaminifu, wa kiwango cha juu na wanakupa ile rafiki wa kweli. Paka nao wanajitegemea, watulivu na wanakupenda kwa namna yao ya kipekee. Lazima uchume heshima kwanza. Kama ningechagua kulingana na hali, ningependa kulinda mbwa. Mbwa sana sana juu ya urafiki wake, ulinzi mkubwa na pia kuelewa binadamu.

Napendelea kitanda kigumu kiasi, kile ambacho kina msaada mzuri wa mgongo, lakini bado kiko na starehe zake. Kitanda kizuri sana, kilaini kupita kiasi, hunifanya nijisikie kama ninazama, na asubuhi mgongo, unaanza kulalamika. Kigumu kidogo hunisaidia kulala vizuri kuamka bila maumivu na usingizi uwe mzito kabisa.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini, ningeweza kusema ni Microsoft kwa sababu inahistoria ndefu ya uvumbuzi, ubinifu kutoka kwenye Windows na Office, hadi AI na cloud computing, inajali usalama na faraka za watumiaji, jambo muhimu sana leo, inasaidia maendeleo ya kielimu na kitalamu kupita mashirika kama Microsoft Learn na AI for Good. Pia napenda Google kwa sababu ya ubunifu katika teknolojia za tafutaji, AI na huduma za mtandao. Lakini kwa upande wa kuaminika na kuwabijika, Microsoft inonekana kuwa na rekodi thabiti zaidi.